Na mimi nishe kuenda kwenye bahari Nimeyona bahari na bahari yani nisiku ya kwanza kuona bahari nilana kicho ambacho kitu ambacho maji ambayo ni mengi ya ni mtu aoni mwisho wake na ninapenda sana kuenda bahari ni kutulia huko na pia kuona kuwetembea kwenye bichi na kuogelea pia bahari.

Mkate ambao mimi nampenda sana ni mkate ambao Yani sii mgumu sana Mkate ambao ni rahisi mno ni mkate ambao sii mgumu kwa sana Yani mkate ukutufa mbu kati kati na mkati ambao na mpenda kwa sana ni mkati ambao ni mimi mimi mwenyewe nimejitengenezea si ile mkati ya dukani.